Mimi huenda maktabani mara mbili kwa wiki, kawaida siku za jumanne na alhamisi. Napenda kuenda huko kwa sababu ni mahali penye utulivu sana, ambapo naweza kuzingatia masomo yangu bila usumbufu wowote. Ninapokuwa maktabani, mimi hutumia muda mwingi kusoma vitabu vya historia na fasihi, kwani hayo ni mambo yanayo nivutia sana. Pia mara nyingi, mimi hutumia tarakilishi za maktaba kufanya utafiti wa ziada kwa ajili ya miradi yangu ya shule. Siku nyingine, mimi huenda huko kukutana na rafiki zangu kwa ajili ya majadiliano ya kikundi tunaona kwamba kusoma pamoja maktabani kuna tusaidia kuelewa mambo mada ngumu kwa urahisi zaidi Maktaba yetu inamukusanyiko mkubwa wa vitabu na mazingira yake ni ya kuvutia sana Kwa ufupi, kuenda maktabani ni sehemu muhimu ya ratiba yangu ya kila wiki.

Niwahi kulima mara kadhaa, hasaa wakati wa likizo nilipokuwa nikimtembelea nyanyangu kule kijijini. Kwangu mimi, kilimo ni kazi yenye kuridhisha sana ingawa inahitaji bidii na uvumilivu mwingi. Na kumbuka tulikouwa tunapanda mahindi, maharagwe na mboga mboga kama vile sukumawiki na mchicha. Kazi ya kwanza ilikuwa kutayarisha shamba kwa kulima na jembe la mkono, kisha tungesubiri mvua inyeshe ili tuanze kupanda mbegu. Sehemu niliyofuraia zaidi ni kuona mimea ikichipuka na kukua siku baada ya siku Pia nilijifunza umuhimu wa kutoa magugu ili mimea isinyang'anywe virutubisho Wakati wa mavuno ndio ulikuwa wakati wa furaha zaidi kwa sababu tuliona matunda ya kazi yetu ngumu Tulikula chakula kibichi na kipya kutoka shambani na ladha yake ilikuwa tofauti kabisa na chakula cha kununua sokoni Kwa maoni yangu, kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu na ni muhimu kwa kila kijana kujifunza jinsi ya kuzalisha chakula. Hata kama huna shamba kubwa, unaeza kwanza na bustani ndogo nyumbani.

Katika kazi yangu, ninamalengo makuu ma tatu ambayo ningependa kuyatimiza katika miaka michache ijayo. Lengolangu la kwanza ni kuongeza ujuzi wangu wa kiufundi. Ninaamini kwamba katika ulimwengu wa leo, unaobadilika haraka ni muhimu sana kuendlea kujifunza teknolojia mpya ili nikae mbele katika taaluma yangu. Lengolangu la pili ni kuwa kiongozi bora. Natamani siku moja kusimamia timu na kusaidia wenzangu kukuza vipajivyao. Najifunza jinsi ya kuwasiliana vizuri na jinsi ya kutatua matatizo kwanjia ya ubunifu, ili niweze kuleta mabadiliko chanya mahalipangu pakazi. Mwishowe, lengolangu la muda mrefu ni kuleta athari chanya katika jamii kupitia kazi yangu. Nataka kuhakikisha kwamba kila mradi ni naoufanya, unasaidia kutatua changamoto halisi ni nazo wakabili watu. Kwa kifupi, malengo yangu ya nausu ukuaji wa kibinafsi, uongozi na utumishi kwa jamii. Na amini kwa bidii na nithamu, nitaweza kuyafikia malengo haya yote.

Wakati nina furaha kuwa nyumbani, mimi hupenda kutumia muda wangu kufanya mambo yanayonifurahisha na kunistarehesha. Jambo la kwanza mimi hufanya ni kuandaa kikombe cha chai, ya rangi, yenye viungo. Kisha naketi sebuleni kusikiliza muziki upole. Mziki hunisaidia kupunguza mawazo na kufurahia utulivu wa nyumba yangu. Pia mimi nishabiki mkubwa kupika, ninapokuwa na wakati wa ziada nyumbani napenda kujaribu mapishi mapya jikoni. Kama vile kupika pilau ya kuku au kuoka keki Harufu ya chakula kinachopikwa hunifanya nijihisi mwenye furaha na amani zaidi. Baada ya kula mara nyingi mimi uchukua kitabu kizuri na kusoma nikiwa nimejipumzisha kwenye kochi. Ikiwa ni siku ya mapumziko ya wiki mimi hupenda pia kupiga simu kwa ndugu na marafiki zangu ili tujuliane hali Hali ya kuwa karibu na familia hata kwa njia ya simu huongeza furaha yangu kwa kuwa nyumbani Mwishowe mimi hutumia muda kidogo kutunza bustani yangu ndogo ya maua nje ya nyumba. Kuona mimea ikistawi kunanipa moyo sana. Kwa ujumla nyumbani ni mahali pangu pa usalama ambapo naweza kuwa mimi mwenyewe na kufurahia vitu vidogo vya maisha.

Muda wa mapumziko kazini ni muhimu sana kwangu kwa sababu unanisaidia kuchaji akili yangu na kupunguza uchovu wa kuketi kwenye tarakilishi kwa muda mrefu. Kitu cha kwanza, mim hufanya ni kusimama na kunyoosha viungo. Nitatembea kidogo nje ya ofisi ili kupata hewa safi na mwanga wa jua. Jambo ambalo hunisaidia kujisikia mchangamfu zaidi. Baada ya hapo, mimi hupenda kutumia muda wangu wa chakula cha mchana kuzungumza na wenzangu. Tunazungumzia mambo mbalimbali yasiyo husiana na kazi kama vile michezo, filamu au mipango yetu ya wikendi. Hii inasaidia kujenga uhusiano mzuri na mazingira ya kirafiki ofisini Ikiwa nahitaji utulivu zaidi, mimi hutumia dakika chache kusoma kitabu au kusikiliza podcast ninayopenda Pia mimi hutumia muda huo kunywa maji mengi au kikombe cha kahawa ili kuongeza umakini Wakati mwingine, mimi hupitia ratiba yangu ya alasiri ili kuhakikisha kuwa nimejipanga vizuri kwa mikutano inayofuata. Kwa ujumla, mapumziko ya kazini yananisaidia kurudi kwenye majukumu yangu nikiwa na nguvu na hali mpya kwa kufanya kazi kufanisi.

Hilo ni swali nzuri sana. Mimi binafsi ni naupendo mkubwa kwa mbwa kuliko paka. Sababu kuu ni kwamba mbwa ni wanyama waaminifu sana na marafiki wa kweli wa binadamu. Napenda jinsi mbwa ana vyoweza kukulaki kwa furaha kubwa kila unaporudi nyumbani baada ya kazi. Kana kwamba amekuwa akikusubiri siku mzima. Pia mbwa wananipa motisha ya kufanya mazoezi. Kila asubui na jioni, mimi uchukua mbwa wangu na kwenda naye kutembea au kukimbia. Hii ina tusaidia sote kuwa na afya njema Kwa upande mwingine ingawa paka ni wanyama wazuri na wapole Mimi huona kuwa ni wanyama wanaopenda kuwa peke yao sana kulikuwa mbwa Ninaamini kuwa na mnyama wakufugwa nyumbani kuna saidia sana kupunguza upweke na kufundisha watoto uwajibikaji Kwa sasa ni na mbwa mmoja anayeitwa Max na ni mlinzi mzuri wa nyumba yetu pia Kwa kweli siwezi kufikiria nyumba yangu bila kuwa na mbwa kando yangu.

Msimu wa mwaka ni naupenda zaidi ni Msimu wa mvua, hasa mvua za masika. Napenda Msimu huu kwa sababu mazingira ya nabadilika na kuwa ya kijani kibichi na yenye kuvutia sana. Baada ya kipindikirefu cha jua na vumbi, mvua inakuja na kuleta hewa safi na baridi ya kupendeza ambayo inanifanya ni jihisi mtulivu. Pia Msimu huu ni muhimu sana kwa wakulima wetu. Napenda kuona watu wakitayarisha mashamba yao na kupanda mbegu kwa matumaini ya kupata mavuno mengi. Nyumbani, mimi ufurahia sauti ya mvua ikigonga paa la nyumba hasa wakati wa usiku nikiwa nimejifunika blanketi langu ni wakati mzuri wakunywa kikombe cha chai ya moto na kusoma kitabu au kutazama filamu na familia yangu ingawa wakati mwingine barabara zinakuwa na matope, uzuri na baraka zinazoletwa na mvua zinafanya huu uwe msimu bora zaidi kwangu.

Kulinda mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu na mimi uchukua hatuwa kadhaaa ndogo kila siku ili kusaidia sayari yetu. Hatuwa ya kwanza ninayochukua ni kupunguza matumizi ya plastiki. Mimi hubeba mfuko wangu wa kitambaa ni napoenda sokoni au dukani ili nisihitaji mifuko ya plastiki inaweza kuchafua mazingira. Pia, niko makini sana na jinsi ninavyatupa taka. Ninahakikisha kuwa nitatenganisha taka zinazoweza kuoza na zile zisizoweza kuoza. Jambo jingine muhimu ninalofanya ni kuokoa nishati. Mimi huzima taa vifaa vyote vya umeme wakati ya haviitajiki ili kupunguza matumizi ya nishati nyumbani kwangu. Kadhalika, mimi hujaribu kutumia maji kwa wangalifu sana na kupanda miti au maua katika bustani yangu ili kuongeza uwoto wa asili. Ninaamini kuwa ikiwa kila mtu atafanya mabadiliko haya, madogo katika maisha yake ya kila siku, tunaweza kuleta tofauti kubwa katika kulinda mazingira yetu kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Leo, ningependa kuzungumzia somo la sayansi ambalo ninalipenda zaidi. Katika masomo yote ya sayansi, somo ninalo linalonivutia zaidi ni biolojia. Ninapenda biolojia kwa sababu inatusaidia kuelewa jinsi miili yetu inavyofanya kazi, ni jambo la kushangaza kujifunza kuhusu mfumo wa damu, jinsi moyo unavyopiga, na jinsi ubongo unavyoweza kuratibu kila kitu tunachofanya. Kujifunza kuhusu afya kunanisaidia kujua jinsi ya kutunza mwili wangu vizuri. Pia, biologia inanifundisha kuhusu mazingira na viumbe hai vingine kama wanyama na mimea inapendeza kuona jinsi kila kiumbe ya duniani kina umuhimu wake katika mazingira. Hii inanifanya nithamini asili na umuhimu wa kuitunza dunia yetu kwa ajili ya vizazi vijavyo Kwa kifupi, biologia ni somo tu darasani, bali ni elimu ya maisha, ndiyo maana ni somo langu pendwa kabisa la sayansi Asante.

Ningependa kuzungumzia swali hili kuhusu popcorn. Kwa kweli mimi ni shabiki mkubwa wa popcorn, ni moja kati ya vitafunio ninavyovipenda zaidi duniani. Ninapenda popcorn kwa sababu ni nyepesi na zina ladha nzuri sana. Mara nyingi mimi hupendelea popcorn zenye chumvi kiasi na siagi nyingi. Wakati mwingine nikitaka kitu tofauti mimi hula popcorn zenya ladha ya sukari au karamel ambazo ni tamu sana. Mazingira bora zaidi ya kula popcorn ni wakati nikiwa naangalia filamu. Iwe ni nyumbani na familia yangu au tukiwa kwenye jumba la sinema. Popcorn hufanya wakati huo kuwa wakufurahisha zaidi Pia ni rahisi kuzitengeneza nyumbani kwa kutumia mashini au hata sufuria jikoni. Kwa kumalizia, siwezi kufikiria kuangalia filamu nzuri bila kuwa na bakuli kubwa la popcorn mkononi mwangu. Ni chakula ambacho kila mtu anaweza kufurahia. Asante kwa kunisikiliza.

Ndiyo, mimi hununuwa vitu vingi sana kwa kutumia simu yangu. Siku hizi, teknolojia imefanya maisha kuwa raisi sana kwa sababu naweza kuagiza bidhaa nikiwa nyumbani au hata nikiwa kazini. Mara nyingi mimi hutumia programu mbalimbali kama Jumia au mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook kupata vitu ninavyo hitaji. Mimi hupenda kununuwa nguo, vifaa vya elektroniki na wakati mwingine hata vyakula kupitia simu. Ni raisi sana kwa sababu naeza kulinganisha bei za maduka tofauti bila kulazimika kutembea mitaani Kitu kingine ninachokipenda ni urahisi wa malipo Kwa kutumia huduma za pesa kwa simu kama mpesa naweza kulipia bidhaa papo hapo kwa usalama Pia nafurahia huduma ya kueletewa mzigo hadi mlangoni kwangu Jambo ambalo huniepushia na msongamano na watu na foleni ndefu madukani Ingawa kuna changamoto ndogondogo kama kuchelewa kwa mzigo wakati mwingine bado naamini kuwa kununua vitu kwa simu ni njia bora na ya kisasa zaidi ya kufanya manunuzi katika ulimwengu wa leo.

Kwa kawaida, mimi ni mtu wakuwahi sana katika kila jambo ninalofanya. Tangu nilipokuwa mdogo, wazazi wangu walinifundisha kuwa muda, ni mali na ni muhimu sana kuheshimu muda wa watu wengine. Kwa hivyo, hivyo ni kuenda kazini, shuleni, au hata kukutana na rafiki zangu kwa ajili ya chakula cha jioni, mimi hupenda katika mambo haya kufika angalau dakika kumi kabla ya muda uliopangwa. Kufika mapema kuna nisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu sina hofu ya kukwama kwenye foleni ya magari au kupata matatizo yoyote ya ghafla njiani, pia inanipa muda kutulia, kupumua na kujianda vizuri kwa kile kinachofuata Ninaamini kuwa kuwahi ni ishara kubwa ya nidhamu na ukomavu katika maisha ya binadamu Ingawa kuna nyakati chache ambazo nimechelewa kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wangu Mimi hujisikia vibaya sana ninapofanya hivyo Napenda kuwa mtu anayeweza kuaminika na ninaona kuwa kuheshimu muda ni njia moja wapo ya kuonyesha heshima kwa wengine Hivyo basi, nitaendelea kujitahidi kuwa mtu wakuwahi siku zote ili maisha yangu yawe na mpangilio mzuri.

Namu, mimi utuoa sadaka na michango mara kwa mara. Ninamini kuwa kwa kutuoa nisehemu muhimu ya maisha yetu kama binadamu. Kwanza mimi utuoa sadaka katika nyumba yangu ya ibada kila mwisho wa wiki. Hii ni njiangu ya kunyesha shukrani kwa baraka zote ni nazo zipata maishani. Pili, mimi upenda kutuwa michango kwa ajili ya kusaidia watu ya nwenyewitaji katika jamii yetu. Kwa mfano ikiwa kuna mchango wa matibabu kwa ajili ya jirani au rafiki, Mime ujaribu kutoa kile kidogo nilicho nacho Pia wakati mwingine mimi uchangia nguo au chakula kwa vituo vya watoto yatima kutoa, kuna nifanya nijihisi mwenye furaha na amani ya moyo Inanikumbusha kuwa sote tunatagemeana na kwamba Musada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu mwingine Ninaamini kuwa mkono unatoa, ndiyo unabarikiwa zaidi.

Kati ya vinywaji vyote, kinywaji ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda safi, hasa juisi ya maembe au nanasi. Napenda juisi hizi kwa sababu ni tamu, zina afya na zinaburudisha sana. Hasa wakati wa mchana kukiwa na jua kali na joto jingi. Mimi hupenda kutengeneza juisi yangu nyumbani kwa kutumia matunda mapya niliyoyanunua sokoni. Wakati mwingine, mimi huongeza vipande vya barafu ili iwe baridi zaidi. Kunywa kinywaji baridi kunanifanya nijihisi mwenye nguvu na mchangamfu baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Pia mara chache mimi hufurahia kunywa soda baridi, hasa nikiwa kwenye sherehe au nikila chakula cha jioni na marafiki zangu. Hata hivyo maji ya baridi hubaki kuwa kinywaji muhimu zaidi kwangu kila siku ili kuuweka mwili wangu ukiwa na unyevu. Kwa ufupi kinywaji cha baridi ni muhimu sana kwa burudani na afya na mimi nafurahia sana juisi ya matunda.

Kwa kawaida, mimi ujaribu kunyowa glasi nane kwa za maji kwa siku, ambayo ni sawa na litamili hivi. Na amini kuwa kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana na kwa afya ya mwili na akili. Maji unisaidia kuwa na nguvu siku mzima na pia hufanya ngozi yangu yonikane yenye afya na nyororo. Mimi huanza siku yangu kwa kunywa glasi moja ya maji maratu baada ya kwa muka asubuhi. Hii unisaidia kuwamsha mwili wangu. Bada ya hapo, mimi ubeba chupa ya maji kila ninapoenda kazini au ninapofanya mazoezi. Ninapukua na shuguli nyingi, mimi huweka kikumbusho kwenye simu yangu ili nisisahau kunywa maji. Wakati mwingine, mimi huongeza kipande cha ndimu au maganda ya tango kwenye maji yangu ili kuleta ladha tofauti na kuyafanya yawe yenye kuburudisha zaidi. Kwa ufupi, maji ni uhai. Kunyowa maji ya kutosha ni uamuzi bora zaidi ni naofanya kila siku kwa ajili ya afya yangu.

Uzoefu uliostahili kutajwa zaidi ni pale nilipoanza kufanya kazi katika mazingira ya timu kubwa. Kabla hapo, nilikuwa nimezoea kufanya kazi pekee yangu, lakini kazi hii ili nifundisha umuhimu wa ushirikiano. Niligundua kuwa kila mtu ana kipaji chake na tukifanya kazi pamoja, tunaweza kufikia malengo makubwa kuliko tukifanya kazi mmoja mmoja. Pia, kazi hii ili nifundisha uvumilivu na namna ya kutatua migogoro. Katika kazi, si kila siku ni rahisi. Kuna wakati changamoto kutu hutokea na wateja wanaeza kuwa wagumu. Lakini kupitia uzoefu huo, nilijifunza kubaki mtulivu na kusikiliza kwa makini kabla ya kutoa suluhisho. Hekima niliyopata imenisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku. Sasa, ninaelewa kuwa mawasiliano mazuri, ndio msingi wa mafanikio yoyote yale. Nitaendelea kutumia mafunzo haya katika kazi zangu zote za baadae ili kuendelea kukua kitaaluma. aSante kwa kunisikiza.

Nam, mimi hufurahia sana kuangalia nyota. Kwangu mimi, hii ni njia ya kupata utulivu baada ya siku ndefu ya kazi, napenda jinsi nyota zinavyongaa angani na jinsi zinavyotukumbusha kuwa ulimwengu huu ni mkubwa na wa ajabu sana. Wakati mwingina mimi huenda mahali penye giza, mbali na taa za mjini, ili niweze kuziona nyota vizuri zaidi. Ninapozitazama nyota, mimi hufikiria juu ya mambo mengi. Inanifurahisha kujaribu kutambua makundi ya nyota tofauti na kujiuliza juu ya sayari nyingine zilizoko huko mbali. Inanifanya nijisikia mwenye amani na unyenyekevu. Pia, kuangalia nyota ni vizuri zaidi ukiwa na marafiki au familia. Tunaeza kukaa nje tukiwa kwa tumetulia, tukizungumza juu ya ndoto zetu, huku tukitazama uzuri wa bingu. Ni kitu ambacho kila mtu anapaswa kufanya mara kwa mara ili kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kifupi, napenda kuangalia nyota kwa sababu inaniletea furaha na kunifanya nithamini uzuri wa asili.

Wakati kuna baridi sana, jambo la kwanza mimi hufanya ni kuhakikisha kuwa nimevaa nguo nzito, mimi hupenda kuvaa sweta, koti na wakati mwingine socks nzito ili kuweka mwili wangu ukiwa na joto. Pia, mimi hukaa ndani ya nyumba wakati mwingi ili kujikinga na upepo wa baridi wa nje. Pili, mimi hufurahia kunywa kinywaji cha moto. Kinywaji ninachokipenda zaidi wakati wa baridi ni chai ya rangi, yenye tangawizi au kikombe cha kahawa moto yenye ndimu. Vinywaji hivi hunisaidia kupata joto haraka na kunifanya nijihisi vizuri zaidi. Wakati mwingine, mimi hupika supu moto ya mboga au nyama kwa ajili ya chajio. Pia mimi hutumia wakati huo kusoma vitabu au kutazama filamu nikiwa nimejifunika blanketi langu nini. Ni wakati mzuri wa kupumzika na kutulia. Ikiwa niko na familia yangu, tunapenda kukaa pamoja na kupiga hadithi huku tukifurahia joto la ndani ya nyumba. Kwa ufupi, ingawa baridi kali inaeza kuwa changamoto, mimi hujaribu kuifanya iwe wakati wa starehe na joto.